Chakula cha jioni na ambacho ninaweza kuwa siwezi kusahau kamwe ni ugali na nyama. Ugali na nyama ambayo tulikula tukiwa pamoja na familia ilikuwa ni chakula ambacho kilituleta pamoja na tuliweza kufurahia.

Chakula ambacho kinanipa nguvu ya siku nzima ni ugali na mayai. Ninapendelea hii chakula ambayo ninapenda kula kabla ya kazi na pia hata baada ya kazi. Chakula nzito ambayo ina nguvu na nivizuri.

Soko ambalo ninalienda mara kwa mara ni soko ambayo ipo hapa tu eneo langu na ninapenda kuenda mara kwa mara ili kunupata kununua vitu ambavo nina itaji. Wachuuzi wako wengi na niwa kawaida tu.

Kama ningefundishwa ujuzi mmoja mpya, ningechagua kufundishwa ujuzi wa kutumia au kupata pesa. Ujuzi huo unaweza kunisaidia sana, ili kupata pesa ambazo zinaweza kukidhimahitaji yangu ya kila siku.

Kazi ninayo jua imebadilika sana kwa miaka kama vile kazi ya ujenzi hapo awali watu wachache walikuwa wanapenda kazi ya kujenga lakini kadri miaka inavyosonga watu wengi wanapendelea ujenzi.

Teknolojia ambayo imesaidia sana ni kama teknolojia ya akili bandia ama artificial intelligence. Imesaidia watu sana kupunguzia watu kazi ila pia watu wasipoitumia vizuri inaweza kuwa si kizuri sana.

Watoto wanapaswa kujifunza vitu vingi sana katika teknolojia. Kwanza, ni yakwamba wasipoteze muda yao kufanya vitu ambavo havifai. Ya pili teknolojia inaweza kupotezea mtu muda iwapo usipo itumia vizuri kwa hivo wanapaswa kujifunza.

Bei za mazao zinabadilika sana kila mwaka hasaa katika eneo langu eneo hili vitu vinapanda tu kila mwaka kwa sababu hali ya uchumi inaendelea kuwa vigumu kwa hiyo vitu vinapanda na pia inatokana na inflation.

Kiswahili cha sokoni kina tofautiana kwa sana kama na kiswahili cha shuleni. Mwanzo kiswaili cha sokoni watu huzungumza kwa maudhui tofauti kama vile kununua na kuuza vidltu Shuleni ina maudhui tofauti.

Mkate ambao ninaupenda zaidi ni mkate wa aina ya Superloaf. Kwa sababu ni tamu sana na ni mkate ambao unajulikana na watu wengi Napenda mkate huo kwa sababu unaweza ukala wakati wa wote nakutumia chochote.

Jinsi ambavo ninatengeneza kitu kilichoharibika mara kwa mara ni kuhakikisha ya kwamba ninaangalia ni kitu gani hiyo kimeharibika kimeharikibika wapi na inaweza kurekebisha namna gani kwa hivyo ni mzuri sana kwangu.

Makabila mbali mbali yanaishi kwa pamoja katika eneo letu. Mwanzo, watu hapo kitambo walikuwa wanapigana sana na ama kuzozana kwa sababu ya mali au mashamba. Lakini sasa walisha tatua na wanaweza kuka vyema.

Jinsi ambavo najitunza nikiwa na mawazo mengi mwanzo, ninajaribu kutuliza akili. Kutofanya kazi nyingi zaidi na kuwa na wakati peke yangu kuhakikisha ya kwamba ninafikiria vitu vyangu vizuri na kuoamba kwa sana.

Chakula kitamu zaidi, nilioonja katika safari, ni wakati ambapo nilikuwa kwenye safari na nilikuwa nikikula chakula fulani, nilikuwa ni tamu sana na hakipatikani kwa rahisi, wakati ama mahali ambapo nilikuwa nikiishi.

Kukua sasa ni tofauti sana na wakati wa wazazi wetu Mwanzo utotoni unapata ya kwamba watu walikua wanalishwa chakula cha aina fulani ambapo wakati wa wazazi wetu wakituhadithia vyakula hivyo havikuwemo.

Mara ya kwanza, nilipo pata pesa zangu mwenyewe, ilikuwa ni wakati ambapo nilifanya kazi fulani, na nilifurahia sana kupata pesa zangu. Siku hiyo nilijifunza kutumia pesa vizuri na kutunza vitu ambavyo nimepata kwa jasho yangu.

Ninajua kwamba kazi imefika mahali pazuri wakati ambapo imetimiza yale malengo ambayo nilikuwa nayo mwanzo nikianza hiyo kazi. Kama vile, mtu akianza kazi, yafaa uwe na malengo mwanzoni na hivyo unajua iko pazuri.

Tukio ambalo lilinifundisha somo kubwa, ilikuwa ni wakati ambapo nilikuwa shule ya upili. Na ilikuwa ni wakati ambapo tulikuwa tunapeana kazi ambayo tulikuwa tumepewa na walimu. Na nilijifunza ya kwamba yafaa mtu amalize kitu kwa muda.

Iwapo ningebadilisha jambo moja duniani, ingekuwa ni kila mtu awe na vitu vya kumtosha, ili watu wasikue na tamaa na vitu vya watu wengine kukue na equality, kwa sababu hiyo inasaidia sana maisha kuwa rahisi.

Mtandaoni ninapenda kununua vitu kwa sababu ya jinsi ambavyo bei ya vitu ni nafuu mno mwanzo, ninapenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi kuzipata vitu hivyo na bei yake ni nafuu mno.

Mchezo ambao ni ngependa sana kujaribu ni mchezo wa chess ningependa kujaribu kwa sababu ni mchezo ambao unajulikana sana na watu wengi ulimwenguni na ni mchezo wa nzuri zaidi.

Tabia ninayotaka kubadilisha ni kuwairisha vitu hata wakati ambapo ninaweza kufanya ni tabia mbayo imeweza kuni nakosesha vitu vingi kwa sababu ya kuprocrastinate. Singependa kufanya hivyo na ningependa kubadilisha.

Kitu kizuri zaidi katika eneo langu ni upatikanaji rahisi wa vitu kama vile maji, usalama na vitu vingi mno. Ninapenda kwa sababu ya jinsi ambavo watu wanapenda kusaidia na pia. Inatia moyo.

Miaka kumi ijayo, ninafikiri ya kwamba eneo langu litakuwa limebadilika sana. Hasa kwa sababu kuna mijengo mingi ya barabara na majumba. Kwq hivyo, ninaona ya kwamba, miaka kumi ambayo itakuja. Kutakuwa na mabadiliko mengi.

Mavazi yanayovaliwa kwa siku ya sherehe yanategemea na mtu binafsi mwanzo watu hupenda kuvaa nguo ambazo ni mpya nguo ambazo ni safi na kwa sababu ni nzuri kuvaa presentable.